Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi kabisa ni kuosha vyombo inachosha sana. Hasa wakati vyombo vimejaa baada ya chakula kikubwa au ikiwa ya meacha likiweka mudamrefu. Wakati mwingine maji huwa baridi au sabuni haina nguvu. Na hiyo uifanya kazi hiiwe ngumu zaidi. Pia unapomaliza kuosha kuna vyombo vingine vingi tu vinaitaji kuoshwa tena baada ya dakika chache tu. Ninapofanya iwe kazi isio na mwisho Nikiwa kwenye hali hiyo, napendelea tu kuendelea na mambo mengine ya nyumbani kama kupika haukupanga Kwa sababu hizi zinanipa furaha ki dogo Lakini kuosha vyombo siipendi kabisa.

Chakula ninachokipenda zaidi kwa hakika ni chapati. Kila wakati ninapokula chapati napata furaha kubwa kwani si tu kwamba ni kitafunwa kitamu. Bali pia kinanipa hisia ya nyumbani na familia. Napenda jinsi inavyokuwa laini na kidogo chenye mkate wa unga. Na jinsi inavyoweza kuunganishwa na chochote, maharagwe, nyama, au mboga. Kwa kweli chapati si chakula cha kawaida tu kwangu. Ni hisia ni kukumbuka za moja, mezani na familia na harufu yake wakati inakandwa au kupikwa inanikaza hamu ya kula mara moja Kila kipande ninachokila kinanifanya nijisikie vizuri na mara nyingine napata raha zaidi kuichanganya na kitu cha harufu nzuri au pili pili kidogo Kwa kifupi chapati si chakula tu ni raha ni kumbu kumbu na kitu kinachonifanya nijisikie nyumbani kila wakati.